Napenda kuogelea sana sana sana. Yani hiyo ni activity ambayo mimi nimeishi kufanya. Yani kwa muda mrefu sana. So napenda kuogelea sana. Katika maji mengi. Ya nimeshazoea mwili wangu ushazoea kuogelea. Yani najua kuogelea sana. Ni activity nimekuwa nikifanya for the longest.

Kwa kweli sipendi kuendesha by scale, kutuaka niwe mdogo sijawai weza, yani sijai weza kujua kuendesha by scale, nilikuwa najaribu kujifunza na anguka na umia, yani mara kwa mara nikijifunza nilikuwa na umia, badala kujua kuendesha nilikuwa tu na umia. So ilifika wakati ambayo mimi iliona ah maybe kuendesha beskeli si kitu ambayo chomi napenda kumana nilikuwa napenda kuendesha beskeli kumana unawatu ingine unajokuendesha so nilikuwa tunayu matamaniwa ambayo mwisho nilionatusi kitu yangu nikachana na yoto.

Mimi upenda hile rangi ya jivu, kijivu. Napenda hile rangi kumana napenda nyumbangu ikuwe na youthy mkala kwa nyumba. Yaani netama ni kala ambayo kukua ukutaya nyumbangu. Ndiyo kala ambayo vitu zangu mingi zita kuwa na hile rangi. Sana sana kiti changu kikuwe na rangi moja na hile yambayo ukuta. Na pia flow yangu ikuwe na kala moja. Yaani napena kukwana rangi flani common kwa nyumba tu.

Naweza sana na natamani kutembea mji wa Eritrea. Yaani hiyo nchi hunifraisha na mambo amboa hao watu huishi. Yaani wanaishi maisha ambayo inaonekana ni ya kitambo. Yaani wanaishi kama wale watu wa kitambo. But wheni kuna to that culture. Nika wameinini wameikwamilia. Ya kwamba, hao watu hawana simu. HaWawananga rununu. So, sasa hawa watu hawaingi hata mtandaoni. Kaa unataka kupata nini kutoka kwa mtu message ni lazima ende maybe kwa kituo cha ofisi ende uone nani alikutafuta yani natamani kuona tu nchi ka hiyo nitulie tu peke yangu bila mambo mingi kutokana na watu yani imetulia tu kutulia na bila mambo mingi na watu.